Hua kumbukumbu ni nyingi nikiwa utotoni, but saa hii naeza sema kumbukumbu naeza kumbuka sana sana ilikuwa safari. Ilikuwa safari ya kuelekea huko Tanzania tulikuwa tumenda Serengeti na pia tukaenda kutembelea Lake Natron. Mtu ambaye nilikuwa naye alikuwa ni brother yangu, ambaye brother yangu mkubwa ndo alinipeleka huko Serengeti na pia Lake Natron. Mimi after tulifika huko picha ndo nilichukua nyingi kwa sababu Lake Natron ilinishangaza sana. Mnyama akifika hapo yale maji ni kama sumu tu ni maji ya red hivi nahisi vizuri sana nikikumbuka na ningependa tena kutembelea uko but like a live streamer ama nieke live kwa youtube.